Kipawa gani una? Haa. Kipawa nilichonacho ni kipawa cha kuandika. Mimi ni mwandishi napenda kuandika nina hicho kipawa. Tangu nikiwa mdogo niligundua kuwa nina uwezo wa kuweka mawazo yangu kwenye maneno kwa urahisi. Wakati mwingine mawazo nayaandika haraka haraka sana. Kuandika kunanipa nafasi ya kujieleza kwa uhuru na kwa uaminifu bila uwoga wala presha. Kipawa hiki, kimenisaidia katika maeneo mengi ya maisha yangu. Ninapokuwa na hisia nyingi moyoni, naandika na nahisi nafuu. Ninapokuwa na mawazo, naandika na wazo hilo linakuwa wazi zaidi. Kuandika hunisaidia kupanga mawazo yangu. Kuelewa nafasi yangu, kuelewa jinsi nasikia na pia kuelewa nafsi yangu na hata kuwasaidia wengine kupitia kwa hicho kipawa changu cha uandishi. Kuandika kumenijenga sana sana sana kabisa. Ninapomaliza kuandika kitu kizuri nahisi, fahari na furaha. Inanipa motisha ya kuendelea kujifunda na kuboresha kipawa changu. Najua kuwa kipawa hakitoshi pekee bali juhudi, ndio maana najitahidi kusoma zaidi, kuandika kwa mara kwa mara na kusikiliza maoni ya wengine ili nikue zaidi.

Timu gani ya michezo ninafuata? Timu ninayofuata ni Arsenal. Arsenal ni timu tu kwangu. Bali ni sehemu tu. Arsenal si timu tu kwangu. Bali nisehemu ya maisha yangu ya michezo. Hisia na hata mazungumzo ya kila siku. Kwanzia nilipoanza kuelewa mpira wa miguu. Jina la Arsenal lilianza kusikika mara kwa mara. Na polepole likawa timu ninayo ipenda na kuanza kuifuatilia kwa dhati. Kitu cha kwanza kinachonivutia kuhusu arsenal ni historia yake. Ni timu yenye heshima kubwa katika soko la uingereza na dunia kwa ujumla. Inajulikana kwa mtindo wake wa kucheza mpira wa kuvutia wa pasi za haraka na michezo wa akili. Nilipokuwa nikitazama mechi zao. Niliona tofauti kati ya Arsenal na timu nyingine. Arsenal ilikuwa ni timu inayopenda kumiliki mipira na kucheza kwa nidhamu. Jambo lililonifanya nijisikie fahari kuiunga mkono. Arsenal pia imekuwa ikipeleka wachezaji wengi wenye vipaji vikubwa, wapo wachezaji waliowahi kuvaa jezi ya Arsenal, ambao wameacha alama kubwa katika historia ya mpira wa miguu. Wachezaji hao walionyesha maana ya kujituma, nidhamu na kufanya kazi kama timu. Kila ninapotazama mechi ya Arsenal, huwa na subiri kuona ubunifu, juhudi na ma Arsenal pia hunileta karibu na watu wengine. Kuna marafiki na majirani tunaounganishwa na mapenzi au timu hii. Tunajadili mechi, wachezaji na matarajio ya msimu. Wakati wa mechi kubwa hisia huwa kali na kila goli linaambiwa na linaambatana na shangwe au huzuni. Mazungumzo haya hunifanya nijisikie kama sehemu ya familia kubwa ya mashabiki wa arsenal duniani kote. Pia timu ya michezo ninayofuata ni arsenal kwa sababu inanipa furaha. Mafunzo na hisia za kipekee. Kunifuata arsenal, kunifuata Arsenal sio tu kutazama mipira bali ni kuishi safari yenye matumaini, changamoto na ndoto. Kila msimu huja na matarajio mapia wote.

Swali unashughulikia kazi za dharura vipi? Kushughulikia kazi za dharura kunahitaji utulivu wa akili, mipango mizuri na uwezo wa kufanya maamuzi ya haraka. Kazi ya dharura huja bila kutarajiwa na mara nyingi huleta presha kubwa, lakini nimejifunza jambo la kuwa mtulivu.

Unafuwa nguo mara ngapi kwa wiki. Mimi ufuwa nguo zaidi hata ya mara moja au marambili hata tatu kwa wiki kulingana na shuguli nilizo fanya na idadi ya nguo nilizotumia. Nafanya hivyo hili kuhakikisha nguo zangu zinabaki safi nadhifu na zenye harufu nzuri. Kufuwa nguo mara kwa mara unisaidia kuepuka mrundiko wa manguo chafu na kunirahisishia kupanga ratiba yangu ya kila siku. Wakati wa wiki ninapokuwa na shuguli nyingi uchagua siku malum ya kufua. Mara nyingi mwishoni mwa muiki. Hii hunipa munda wa kutosha wa kuzingatia kazi zingine bila usumbufu. Pia kufua nguo hunifanya nijisikie vizuri kwa sababu ninajua ninajituunda na kueshimu mazingira yangu binafsi. Kufuwa nguo ni sehemu ya nidhamu yangu ya maisha. Unifundisha uwajibikaji na kupanga mambo yangu mapema. Ninapomaliza kufuwa nakuona nguo zikiwa safi na zimepangwa vizuri upata hisia ya kuridhika na amani ya moyo. Kufuwa nguo mara kadha kwa wiki ni jambo la kawaida kwa angu. Uneza pata ninafuwa nguo wiki inapoanza katikati ya wiki na wiki inapoisha pia unapata nafuwa nguo. Ili niraishishe kazi yangu. Na pia napenda kufuwa nguo mara kwa mara. Ndiposa nisikose nguwo ya kuvaa wiki lijalo. Au pengine kuna nguwo ambayo napenda kuvaava naweza kuhiyosha ndi nivaye.